Mara nyingi wikendi, mimi sipendi kukaa nyumbani kwa kuwa wiki mzima nimekuwa kazi. Hivyo wikendi mimi huchukua fursa ya kuenda sherehe na kujivinjari na kusherehekea na kukutana na marafiki wangu mimi huenda sherehe ninakula vyakula aina tofauti ikiwemo nyama, pilau na kuongea na kuzungumza na marafiki wangu ambao tumekuwa hatujaonana kwa muda mrefu mara nyingi pia wikendi mimi hutulia nyumbani na kulala ama kuwatch filamu ambazo zinabamba.

Mimi napenda sana kuandika kwa njia ya kompyuta kwa kuwa kompyuta ni rahisi sana kwa kuandika na kuhifadhi maneno ambayo utaeza kutumia baadaye unapohitaji napenda sana kuandika kutumia kompyuta kwa sababu pia unaeza kusoma vizuri na unaeza kutumia mwenzako mahali popote alipo hivyo inakuwa rahisi kwa kila.

Mnyama ambaye napenda sana wa nyumbani ni mbwa mbwa ni mzuri kwa sababu inasaidia kulinda boma wakati ambapo hakuna mtu kwenye boma nina mbwa wawili katika boma letu maumbwa hawa wamekaa karibu miaka tatu hivyo imeweza kutujua vyema hata wakati ninapoweza kusafiri kama miezi tatu nikirudi nyumbani bado hii hawa umbwa wanaeza kunikumbuka napenda sana mbwa.